Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni kinywaji gani na ni gani na ni kwa nini. Chai, napenda chai mie, na pia juisi. Na naikunywanga wakati wa asubuhi na mapema ninapo elekea kazini. Aliye nielekeza katika kinywaji hiki, ni rafiki yangu, mwanzo juisi na chai nayo nilikuwa napikiwa na mama yangu.

Timu ninayoipenda ya mpira ni Manchester United. Na sababu inayonifanya naipenda ni kwa sababu wanajitumaga sana hawa wachezaji. Kwa sababu hata wakipigwa huwa wanarudi bado kucheza. Pili inakumbuka mchezo wa kushangaza ambao niliutazama wakati fulani. Walichapwa lakini kwa bidii walijikaza na wakati wa mwisho mwisho walikuja kupata ushindi. Kwa hiyo napenda timu hii na nimeipenda tokea mwaka twenty twenty two.

Jee, unapenda kutembea kwa miguu. Je, ninapenda kutembea kwa miguu. Naam, ninapenda kutembea kwa miguu. Ila wakati mwingine, sipendi kutembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu wakati, ninataka kufanya mazoezi ya kimwili na kukuza afya yangu. Sipendi kutembea na miguu wakati kuna jua, au wakati kutembea kwa masafa marefu. Kwa hivyo, kutembea kuna.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Napenda kuwasiliana vipi na watu kupitia meseji. Sipendi kuongea na watu kwenye simu kwa maana. Inaleta uchovu, inataka uwe na wakati, na pia lazima umsikize mwenzako na ungoje akupe jibu. Kwa hiyo nataka napendelea kutuma meseji kwa maana inakupa wakati wa kufanya mambo yako na pia haihitaji wewe kuweka hisia zako hapo.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Kifaa changu cha rununu na kichaji mara mbili kwa siku. Mara moja usiku, usiku kucha. Ili moto huo unikuze siku nzima. Pia, ninapo ingia chumbani jioni. Huwa na kichaji ili niweza kutumia usiku kutwa kabla ningie kulala. Kwa hivyo kifaa changu charununu na kichaji marambili kwa siku. Na iyo ni tosha kunipitilisha kwenye.

Unapiga picha mara ngapi? Unapiga picha mara ngapi? Picha huwa napiga wakati wowote. Ninapotoka nje na ninapo kuwa katika mandhari mazuri. Nikitoka nje au nikiwa sehemu yoyote ambayo inatokea vizuri au poa kwenye picha huwa napiga tu. Nikifika popote huwa napiga tu. Sasa ndo unipige hivyo. Huwa napata. Siku yoyote tu ndio tumetoka napiga tu picha.

Je, unapenda kuogelea? Je, unapenda kuogelea? Naam, napenda kuogelea. Wakati, mwanzo wakati wa jua kali, kuogelea kunanisaidia kukuza afya. Kuogelea kunanisaidia kupigana na joto kali kwenye kwenye.

Napenda kununua nini zaidi? Unapenda kununua nini zaidi? Nacho kipenda kununua sana ni chakula. Chakula kitamu haswa. Chakula kinaweza kunisaidia kiafya kunikimu maishani na kunipa nguvu. Kwa hivyo chakula bora? Ni kitu na kitu namba one nacho fikiria wakati nafanya manunuzi yoyote katika. Sokoni au kwenye supermarket.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Unapenda kusoma vitabu vya inagani. Vitabu ambavyo napenda kukisoma ni vitabu vya kisaikolojia, vitabu vya hadithi, na vitabu vya mashairi. Napenda sana vitabu vya kisaikolojia kwa sababu vinanisaidia kuelewa jinsi mwanadamu anavyofikiria. Unapenda vitabu vya hadithi maana vinamburukisha na kunipa nguvu ya kuendelea maishani ya hata ninapopoteza tumaini. Napenda pia mitabu vya mashairi kwa maana vinanisaidia kuwamu.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya kijani. Napenda rangi ya kijani kwa sababu inanipa utulivu moyoni. Na pia sio rangi ambayo inaleta mvuto sana au kuleta atensheni ambayo haitajiki sana. Napenda rangi ya kijani pia kwa sababu inaenda mwendo kwa mwendo na rangi ya.

Je unavaa saa? Jee wanavaa saa? Naam, ninavaa saa. Ninavaa saa wakati wowote ambao ninapotoka ninapoenda kwenye shughuli zozote za nje ya nyumba. Navaa saa kwa sababu inaweza kunisaidia kuangalia na kuchunga wakati wangu pia kuna saa ambazo zina sekta ya kuangalia afya yako kama vile kuhesabu mienendo yako na kuweza kukuangalilia kiwango cha sukari mwilini.

Unavyolea nywle zako mara ngapi? Unaviolea nyule zaku marangapi? Navyolea nywele zangu mara mbili kwa siku, au mara kumi na nne kwa wiki. Napenda kuvyolea nywele zangu kwa sababu, inanisaidia? Inanisaidia kukimu nywele yangu, kwa kuisaidia kumea haraka na kuweka kuweza kuipa afya njema ili nisipate magonjwa ambayo yanaambukizwa kupitia kwa uchafu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati? Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati? Unapendelea mwanga wa mkali maana unanisaidia kuona vizuri. Ninashida ya macho na hivyo, ninahitaji mwanga mkali ili kuweza kuona vizuri au kwa uwezo mkuu. Mwanga mkali unanisaidia kuona vizuri na kuona vizuri. Mwanga mkali ni mwema kwa maisho ya binadamu.

Ndoto yako kubwa ni nini ndoto yako kubwa ni nini ndoto yangu kubwa ni kufaniwa maishani kuwa na hela nyingi kuweza kukuza familia yangu kuweza kuwa na mafanikio makubwa kubwa maishani ndoto yangu ni kuishi na familia yangu na kwa amani na maisha marefu isiyo na usumbufu wowote au shida na tabu mungu akiwa nami ntafanikiwa ntafanikiwa.

Je unapenda kuoga maji ya moto. Naamu napenda kuoga maji ya moto ila wakati mwingine huwa napenda kuoga maji ya baridi. Maji ya baridi yananipa nguvu na yananiwezesha kufikiria kwa kina. Yananipa uwezo wa kustaimili uwoga na hivyo maji ya baridi nayapenda sana. Maji ya joto pia ya ni mazuri kuoga ya naweza kufanya.

Je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku mimi ni mtu wa kuamka mapema na wakati mwimgine mimi ni mtu wa usiku lakini sana sana mimi ni mtu wa usiku sipendi kuamka asubuhi na mapema kwa maana huu ndio wakati usingizi huwa mtamu kuliko wote na usingizi ni chakula cha roho kwa hiyo mimi ni mtu wa usiku anaweza kufanya mambo yote usiku ila asubuhi napenda sana kulala na sipendi kuamshwa au kuamka.